Usiku kabla ya kulala, mimi napumzika kidogo, kupiga dua na kujiandaa kwa siku inayofuata. Mara nyingine napenda kusoma kitabu au kuangalia televisheni kwa muda mfupi, kisha nalala mapema ili lipate usingizi mzuri. Taratibu huu unisaidia kutuliza akili yangu na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Mafanikio ya kibinafsi ninayodhamini zaidi ni kuweza kujipanga vizuri, kuendelea, kujifunza na kuboresha maisha yangu hatua kwa hatua. Pia ninadhamini mafanikio ya kuwa na nidhamu, kuwajibika na kujenga mahusiano mazuri na watu wengine. Mafanikio haya hunipa furaha, amani ya moyo na motisha ya kuendelea mbele.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Asubuhi akili yangu huwa tulivu na makini, ina nguvu zaidi na ninaweza kupanga na kutekeleza kazi zangu kwa ufanisi. Ndiyo maana napendelea kufanya kazi muhimu mapema kabla ya kuchoka au kupata usumbufu.

Mimi huenda hospitali mara tatu kwa mwaka huenda kwa ajili ya kupima afya kupata ushauri wa kitibabu au matibabu madogo kufanya hivyo hunisaidia kudumisha afya yangu kugundua matatizo mapema na kuendelea kuishi maisha yenye afya njema.

Napenda kufaa suruali kuliko skiti. Napenda suruali kwa sababu ni rahisi, inanifanya nijisikie huru na inafaa kwa shughuli nyingi za kila siku. Pia suruali hunipa faraja na uhuru wa kutembea na kufanya kazi bila usumbufu wa watu wengine.

Lugha ningependa kujifunza ni kifaransa Ningependa kujifunza kifaransa kwa sababu ni lugha inayotumika katika nchi nyingi inanisaidia kusafiri, kuwasiliana na watu tofauti na kupanua maarifa yangu kujifunza lugha hii kuna nipa fursa mpya za kiilimu na kijamii.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate mweupe. Napenda mkate huu kwa sababu ni laini, unaladha nzuri na unaweza kuliwa na vyakula mbali mbali kama chai, siyagi au mayai. Mkate mweupe hunifanya nijisikie mwenye furaha hasa ni napoukula asubuhi.